Kugawanya vipi? Sijaelewa, lakini pia ningependa kujaribu, kujibu hili swal. Taka ni lile uchafu ambalo linatumika. Kwa hivyo, ikisha tumika kwa nyumba, tuneenda tunazichoma nje.